Tisa ni nambali iliyomo katika nambali za kidunia.

Mei ni mwezi wa tano wa mwaka kwenye kalenda.

Hili ni vazi refu la wanawake mara nyingi likiwa na umbo la kupendeza na kutumika katika hafla maalumu.

Hii ni hali ya kufanikisha jambo kwa njia bora yenye matokeo mazuri na yenye tija.

Ni mazao yanayotokana na mti ama mimea baada ya maua kuchanua na kukomaa.

Hiki ni chombo cha kukalia.

Mwezi wa nne wa mwaka katika kalenda ya kilatini.

Uongozi ni ile hali ya mtu kuchaguliwa kuwa na mwelekeo katika jamii na kuelekeza wale wengine.

Shangazi ina maanisha dada wa mama.

Wakati mwingine inaashiria muda ambao utakuja labda kupatana ambao itakuwa ni wakati huo mwingine ni muda.

Kichwa ni sehemu iliyo na macho, masikio, nywele na pia mdomo.

Chai ni kinywaji ambacho kinatengenezwa hasaa kwa maziwa na majani. Majani chai.

Kabisa ni neno ambalo hutumika kusisitiza jambo kwa nguvu.

Sehemu ya mwili inayotumika kupumua na kunusa.

Hii ina maana mwili wa mnyama au binadamu unaoliwa kama chakula kwa vile wa nyama.

Leo ni neno ambalo linalo tumika kuashiria siku ambayo upo hiyo masaa.

Nane ni nambari iliyoko baada ya saba.

Hii inatumika kumaanisha hesabu, bili ama invoice.